Ninajistawisha vipi wakati walikizo kwa kunjipangia shughuli zinazo changia ukuaji wa mwili akili na utu wangu. Utumia munda huu kupumuzika ipasavyo ili kurejesha nguvu baanda ya shughuli za kawaida za kila siku. Pia, ujishugulisha na kujifunza ujusi mpia kama kusoma vitabu, kujiendeleza kielimu, au kukuza vipaji nilivyo navyo. Saidi ya hayo, utumia likiso kuimarisha mahusiano na familia pamoja na marafiki. Jambo, linalonipa furaha na amani ya ndani. Kwa kufanya hivo, likizo unigeusa kuwa mtu mwenye motisha mpia na mtazamo chanya wa maisha.

Napenda rangi ya kijani cha majani yaliyoshwa na mvua kwa sababu unipa utulifu wa asubui ata nikiwa ndani ya chumba. Rangi hii unifanya niisi kama niko karibu na asili inanisaindia kupumua kwa kina na kufikiria kwa utulifu. Pia uandana vizuri na muanga wanjua na unifanya chumba kionekane kipana na chenye huwai bila kelele ya macho.

Kipa umbele changu kikuu kazini katika mawasiliano ni kuwakikisha ujumbe ninao utoa unaeleweka kwa maana ili hili niliyokusudia. Bila kuwacha nafasi ya tafsiri potofu, huanzia kusikiliza kwa makini kabla ya kusungumumza, kisha nachagua maneno sahihi, sauti sitahiki na muda ufahao. Hili mawasiliano yaje uwelewano heshima na matukio chanya badala ya mgogoro.

Pale kazini utagundua kwamba watu wengi hawakosei kwa nia mbaya wanakosea kwa sababu wa wenyewe wameumizwa, wamechoka au hawajawai kuona mfano mfano mwingine bora. Hii imenifanya niache tabia kuwachukia watu haraka sana na badala yake nianze kuuliza moja kwa moja au kuwa na subira kidogo zaidi. Mara nyingi ukorofi binafsi na hata ujinga unaotoka kwa mtu siyo yeye ni mmbaya. Mbali, huyu bado hajaonja upendo huruma amani na amani ya kutosha maishani mwake. Hyo ndiyo, lesson ambayo imenibadilisha njisi ninavyoangalia watu kabisa, sio tu kwenye kazi mbali maishani kwa ujumla na bado inaniendelea kunishangaza kila siku.

Mara mingi utakuta naenda dukani asubuhi kununua cha kiamshakinywa. Badaaye kama sikujipanga vizuri utagundua bado saa sita kwa sababu nataka kuprepea cha mchana bado nitaenda dukani. Lakini kwa kweli mimi napenda kuenda dukani jioni. Naenda dukani nanunua kila kitu nanunua kiamshakinywa, nanunuwa chenye tutakula wakati wa mchana. So mi napenda kuenda dukani jioni.